Mimi huchaji simu yangu mara moja kwa siku kwa sababu battery yake ni nzuri na ni kubwa inaeza hifadhi moto kwa takriban masaa kumi na mawili kwa hivyo naicharge mara moja kwa siku lakini laptop yangu haina uwezo wa kueka moto wa masaa mengi inapotumika kwa hivyo mimi uchaji laptop yangu kwa siku ya kawaida hucharge mara tatu kwa siku lakini kuna wakati inazidi mara tatu kulingana na matumizi ya siku.

Muda wangu wa jioni nautumia kulingana na siku. Siku za wiki, mimi hutoka kazini, siku zingine hupitia kanisani kufanya mazoezi ya nyimbo kiasi kisha kuelekea nyumbani. Hufika nyumbani kitu cha kwanza ni kuoga na baada ya kuoga kubadilisha nguo kutokana na uchovu na nini ya kazi natulia napata kikombe cha chai ama kahawa. Kisha ikiwa watoto wangu wakona kazi ya ziada ya nyumbani ama homework na nawasaidia kufanya. Tunatazama kibonzo na watoto wangu kisha kupata chakula cha jioni. Nitazame habari. Baada ya habari natenga muda wa dakika thelathini kusoma vitabu vya kibiashara yaani business journals kisha kurudi kutazama na mke wangu sinema kiasi alafu ianpofika saa nne na nusu kuchelewa saa tano naingia kulala.

Mimi nahakikisha kwamba ushirikiano wa timu ni mzuri na ni wakudumu. Mimi hukikisha kwamba kila mwanachama wa timu, anaheshimu mwenzake na anajihisi kwamba yuko kwa timu ambayo anastahili kuwa. Sipendi kuona wengine ama mwingine yeyote ule akihisi kwamba yeye ni bora zaidi kuliko mwingine ama bila yeye timu haina maana yoyote nahakikisha kwamba kila mmoja anajihisi ni kiumuhimu muhimu katika timu. Kwa hivyo nahakikisha kuna heshima katika timu kwa kati ya wanachama wa timu na kila mtu amepata kama ni huduma anayoitaji kwa usawa bila mapendeleo kila mwanachama hushugulikiwa sawa. Kila mwanachama hupewa kama ni vyombo vya kazi sawa na mwingine yule. Na wanapotokea jambo lolote lile sisi hulisuluhisha kama timu kama marafiki wa timu kwa sababu moja inafanya kila mtu ajihisi ama jambo lolote lifanyike kwa urahisi. Kwa hivyo timu lazima ikue kwa pamoja haswa kuwe na heshima kati ya mmoja na mwingine ili timu kuwa na nguvu na kuendelea na ushirikiano ule uwe kuwa mzuri.

Kujenga mahusiano kati yangu na wafanyikazi wengine, mwanzo, ni mimi ninajielewa. Najielewa kwamba mwazo ni kujielewa kwamba unataka nini. Malengo yako ni yepi. Ni nini uko tayari kupoteza? Ujue nguvu yako iko wapi. Udhaifu wako uko wapi. Mimi ninajielewa kwa hayo. Pili, ninaheshimu kila mmoja mawasiliano ya wazi na kuwatambua wenzangu kwa kila mtu juhudi zake anazo zifanya katika kazi. Tatu, ni kusaidia wengine ambao tunaofanya kazi nao kufikia malengo yao. Katika kazi kila mtu akona malengo tofauti, ni vizuri mkifanya kazi pamoja, kusaidia wenzako kufikia yale malengo ambayo wanayo yatamania. Ine, tikuwafanya wenzangu wa jisikiu wakiwa bora na sio kujifanya niwe bora kuwaliko. Kwamba, wao ni bora, wao wako sawa kazini na wengine kwamba akuna aliye bora kuliko mwingine, ama kuwe na mapendeleo pande moja ama nyingine. Ama kufanya wengine kuhisi kwamba pasipo wao mambo yamekwama ama ayataenda inavo itajika tano, ni kuakikisha kwamba kila mmoja akona sehemu yake kwamba akipangiwa sehemu yake inaheshimika na kuaminika kwamba yeye ataifanya vyema na inavyostahili. Kwa hivo ni kutambua kila mmoja uwezo wake. Ile udhaifu wake, alafu kumjenga. Unapo mpea sehem chake anafaa kufanya kazi. Unampa kulingana na uwezo wake na pia kumwezesha ule udhaifu wake kukua ili yue ni nguvu badae. Katika kazi ni bora kuwa mwazi na muaminifu. Alafu jambo lingine ni kuwa mtu wakueshimu mipaka ya wengine. Kwamba mtu akona mambo ambayo angelitaka yakue kama siri. Mwekee iwe siri. Mambo ya kisiri ama maisha ya kisiri mimi siingilii. Kwa sababu ni mambo ya mtu binafsi. Kwa hivo lazima kuwe na mipaka katika katikati ya wafanyi kazi pia fanya watu kukuamini na kukusikiza na kukutambua kwamba yale ambayo wanaitaji ambayo yanafaa kufanyika ikiwa wewe ndio unashulikia, wanakuwa na imani na kutosheka kwamba itatimika.

Mimi napenda kujitunza sana kwa sababu ya afya yangu, matukio yangu, huwa nayafanya kwa makini sana na kwa kuchagua yale ambayo ya nanifaa. Mwanzo, mimi hufanya mazoezi mara kwa mara. Asubuhi na mapema, hukimbia, kilomita, galabu kumi, kisha kurudi nyumbani kuoga na kujitayarisha kuenda kazini. Na pia jioni mazoezi kiasi kwa kutembea kutoka kazini ili kufanya mwili wangu upate ile hali ya kutumika, ili uwe kila sehemu ya mwili imefanyika mazoezi. Na weekendi maranyingi huenda kuongelea, ikiwa pia ni hali ya mazoezi. Pili, mimi hutafuta muda mwafaka wa kupumzika na pia hulala kwa muda unaofaa wa galabu masaa manane. Tatu, mimi nina kula chakula kwa umakinifu zaidi. Chakula ambazo ni za maana kwa mwili na kuepuka unywaji wa pombe na kutumia vitu ambavyo vinaweza dhuru afya yangu kama tobacco, madawa za kulevya na caffeine nne, mimi hupenda kutembelea mazingira hili misitu, maua, ili kutulia, kujiliwaza na kujipa amani kwa kawaida, yale ambayo ninafanya, nayafanya kwa umakinifu zaidi ili kuepuka kufanya mambo jambo ambalo linaweza niletea ya madhara kwa afya yangu kwa sasa ama kwa baadae.

Ninapotaka msaada kazini, mimi huongea moja kwa moja na wafanyakazi wenzangu. Kuwaulizia ule usaidizi na iwapo kuna mmoja, anaye uwezo wa kupeana ule usaidizi labda ni wa kikazi. Bila uonga, bila aibu, tunasaidiano. Ikiwa imezidi ama nimekosa usaidizi kati kati ya sisi wafanya kazi mimi humuona mkubwa wangu na kutafuta usaidizi kwake ambaye atanisaidia kupata usaidizi wowote ule uwe ni wa kikazi ama ni wa kifedha kwa ule usaidizi wowote ule. Kwa hivyo mimi hutafuta mwanzo naanzia kwa wafanyakazi wenzangu kabla ya kuenda kwa mkubwa wangu.

Mimi hupenda majira ya joto, kwa sababu mimi ni mkulima wa matunda. Aina ya 'watermelon' na haya matunda hupenda sana wakati wa joto. Na. Inafanya ninapenda majira ya joto. Na ule wakati mimi hupenda. Kuenda kuogelea baharini huku matunda yangu yakiendelea kunawiri na kuniletea. Mazao yaliyo bora zaidi ambayo, inananipa faida kubwa zaidi sababu kilimo changu ni cha kilimo faida. Hii wakati wa joto huongelea. Kufanya mazoezi katika hali ya kuongelea ambayo ni manufaa kubwa afya na mwili wangu.